Mazingira ya kazi, mazingira ya kazi yanakuwa mazuri, iwapo kila moja akona nafasi na sehemu ya kujiwakilisha na pia kuhusika katika maamuzi, mahali ambapo hakuna ugomvi na mahali ambapo kila mmoja ana sauti, mahali ambapo watu wanafanya kazi kama timu moja.

Wikiangu ya kazi naipanga kwa kuhakikisha kwamba mambo ambayo ni ya muhimu sana ndiyo yanakuwa ya kwanza na mambo ambayo ayana umuhimu sana. Ninayaweka yakiwa si ya kimsingi. Lakini mambo ambayo ni ya muhimu sana ndiyo ninayapea kibao mbele. Yanachukua nafasi ya kwanza ndiposa niweze kuyakamilisha kabla sijamaliza. Mwanzoni mwa wiki na mwishoni mwa wiki ninakamilisha na mambo ambayo si ya kimsingi saa.

Napenda kufanya kazi na watu wengine kwa maana wakati tunakusanyika pamoja kufanya kazi kwa pamoja, tunaweka akili pamoja na tunaweza kufikia malengo kwa kiurahisi. Kwa maana tunapofanya kazi pamoja, tunaweza tukafanya mambo mengi na pia tunaweza punguza nafasi ya kufanya makosa.

Gazeti sisomi kabisa. Gazeti gazeti inaleta matangazo ambayo yamepitwa na wakati. Kwa maana kabla haijawekwa kwa gazeti, ishawekwa mtandaoni. Kwa hivyo matangazo vitu mpya tunapata mtandaoni kabla hata gazeti halija chapishwa. Kwa hivyo sisomi gazeti mimi.

Hapa nazigawanyi taka zangu, ninaziweka tu pamoja, nazikusanya pamoja, naziweka pamoja, kisha ninaziweka mahali pamoja. Na zinachukuliwa zikipelekwa mahali pamoja, kwa hivyo zikishachukuliwa, mwenye yeye huchukua ndiye atazigawa.

Inategemea na siku kama sina kazi ambayo ninaifanya ni maramoja tu wakati wa jioni ninapolala. Lakini kama nikona kazi nyingi mchana ninaoga asubuhi. Kisha nikishafanya kazi zangu mchana nikirudi jioni tena naoga kwa hivyo naoga mara mbili kwa siku.

Na shughulikia wateja kwa kuzungumza nao kwa ukaribu kuwaeleza umanufaa wa kununua bidhaa zangu na kuwaeleza jinsi ambavyo bidhaa zangu ni tofauti na bidhaa zingine na jinsi ambavyo bidhaa zangu zitawapatia nafasi bora nafasi nzuri ya kuwa na maisha ya utofauti.

Nimekuwa na mawazo kadha wa kadha mazuri leo. Wazo la kwanza ambalo nimekuwa nalo zuri siku ya leo ni kwamba Yesu atarudi hivi karibuni. Na kwa hivyo ni vyema niweke maisha yangu yakiwa sawa. Na ndio maana naliangalia likiwa wazo nzuri ambalo nimekuwa nalo siku ya leo.

Hupenda sana mwezi wa saba kwa maana huo ndio mwezi wangu wa kuzaliwa. Kwa hivyo ninaupenda sana pia ni mwezi wa kuzaliwa kwa mke wangu. Kwa hivyo ni mwezi ambao tunasherehe nyingi kwa sababu ya kuzaliwa kwetu. Na kushukuru mungu pamoja kuomba pamoja.

Kinywaji ambacho ninapenda kukinywa sana ni chai. Napenda kunywa chai sana kwa sababu inanifanya akili ichangamke. Wakati ambao nimeikunywa, nimeikunywa leo asubuhi. Kinywaji hiki huwa ninakifurahia sana tukiwa na marafiki. Ni rafiki yangu aliye nielezea kuhusu chai na manufaa ya chai. Baada ya kunywa chai, nasikia nikiwa mchangamfu.

Napenda kusoma vitabu vilivyo na masomo ya kibibilia. Napenda kusoma bibilia kwanza. Na pia napenda kusoma vitabu vya ukristo. Vitabu vilivyo na elimu ya kikristo. Vinanisaidia kujua na kuelewa zaidi kuhusu njia ya ukristo.

Natumia pikipiki kila siku katika usafiri. Ni haraka. Hakuna kushikwa kwenye jamu na kuzuhiliwa hapa na pale. Pikipiki inanisaidia sana kufanya kazi zangu na shughuli zangu kwa haraka. Na inanisaidia sana kufika maeneo ambayo ninaenda kwa haraka bila kuchelewa.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi nikaishi bila ni simu. Simu inanisaidia kufanya mambo mengi, kufanya kazi, kuongea na marafiki, na pia kunisaidia katika kila kitu ambacho nakifanya. Na kwa hivyo, ni kifaa cha teknolojia ambacho siwezi nikaishi bila simu.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, nina panga kazi yangu kulingana na kulingana na zile ambazo zinapaswa kukamilishwa kwa haraka. Zile ambazo zinapaswa kufanywa za kwanza na zile ambazo hazina haraka ya kufanywa. Ili nikaweze kukamilisha mambo ambayo napaswa kuyafanya kwa haraka, mambo ambayo ni magumu na kisha ndio nifanye mambo mengine.

Hupenda kusikiliza muziki wa kikristo. Nyimbo za kikristo hizo nazisikiza mara nyingi sana sana nyimbo za ibada na pia nyimbo za kumsifu Mungu huo ndio mfumo wa muziki ambao ninausikiliza mara nyingi. Mara kwa mara kila wakati.

Ningependa kujifunza mambo ya teknolojia. Hayo ndiyo mambo ambayo ninatamani sana kuendelea kujifunza, kuyajua. Kwa maana dunia tunaelekea katika eneo la teknolojia. Kwa hivyo ningependa sana kujifunza mambo ya teknolojia. Kujua teknolojia.

Nimewahi enda nikiwa kwenye shule ya upili, nilikuwa naenda sana maonyesho ya sanaa, nikiwa kwenye chuo kikuu, nilikuwa ninaenda maonyesho ya sanaa na kwa hivyo maonyesho ya sanaa nilikuwa na yaenda lakini kwa sasa hivi niliacha kuenda.

Hali ya hewa leo ni jua kali, ukiwa nje kuna joto, lakini ukiwa ndani ya nyumba hakuna joto mingi, lakini kwa sababu nimetoka nje, nilikuwa nimevalia shati, kwa sababu jua ni kali, ninapenda aina hii ya hali ya hewa, ningependa kuogelea katika hali hii ya hewa ya joto na jua kali.

Uwa natumia program katha wa katha. Lakini moja wapo ninayo itumia sana. Katika simu ni Facebook. Naitumia sana katika kuzungumza na marafiki. Na pia kufanya biashara na pia WhatsApp. Naitumia sana katika kuzungumza marafiki na kufanya biashara.

Huwakaribisha wafanyikazi wapya kazini kwa kuanza kuwafanyisha, kuwafundisha na kuwaonyesha mazingira ya kazini, kuwaelekeza na kuwasaidia wakaweze kuelewa kila kilicho cha msingi na muhimu kazini. Nahakikisha tunawatengenezea sherehe ya kuwarikaribisha rasmi na pia kuwasaidia waweze kuunganika na wengine.

Kwa kawaida ninalala kwa masaa manane, lakini kama nimechoka sana, ninaweza nikalala masaa kumi, masaa tisa ama kumi. Na kama nina kazi nyingi sana, ninaweza nikalala masaa matano au masaa sita, kwa hivyo inategemea na jinsi ambavyo siku yangu.